Ndiyo huwa natumia video kwa mawasiliano. Maana mawasiliano ndiyo kiini cha maelewano. Na mkiwasiliana kutumia video ni kama uso kwa uso. Na inakua ni rahisi sana kuongea na kukuwa na makubaliano na mwenzako. Ila kutumia mawasiliana ambayo haina video haitakuwa rahisi sana.

Kwa shirika langu kile ambacho napenda kuiusu ni ile upendo na maelewano ambayo tunayo kuwa na washiriki wenzangu shirika langu li na upendo na umoja na undugu ambayo hio ndo inafaa ikue ndio maana naipenda sana.

Nguo zangu huwa nazifua mara mbili kwa wiki. Sana sana siku ya wikendi. Ndiyo ambayo mimi hupenda kufua. Nikifua mara mingi kwa wiki huniwezesha kupata nguo ambazo ni safi wiki nzima na sitakuwa na nguo nyingi zenye ni chafu.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sana, mara wa kadha wa kadha. Nilikuwa napelekwa na wazazi wangu, na nilifurai sana kwa maana walinisaidia sana. Maana maonyesho ya sanaa ina mafunzo mengi, kama ukulima, kama biashara, na pia kuna mambo mengi ya kufanya ya kupendeza.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki, wakati mziki nao mpenda maarufu, alipo kuja nchini mwetu, nilienda, nikanunua tikiti, nikaenda kumwona, na nilikuwa nimejawa na furaha sufufu, maana siku hiyo ilikuwa ya kufana sana na kulipendeza, tulipiga densi na tukafurahia.

Ndiyo, napenda kupiga picha sana. Maana kupiga picha huwa inafuraisha sana na pia inasaidia kweka kumbu kumbu. Maana kumbu kumbu ni kitu cha maana sana. Ukikuwa na kumbu kumbu, huta waisahau vitu ambavyo ulifanya na jamii yako ama jamaa yako ya kupendeza. Ndiyo maana ya kupiga picha.

Zawadi mzuri ambayo nimeweza kupokea ni saa nilinunuliwa saa na mama yangu Bada ya kufanya vizuri shuleni alinibayia saa ya kupendeza na hiyo saa nimeifathi vizuri hadi wa leo na kuitunza mana siyo kitu cha kupoteza mana ni chadhamana sana katika maisha yangu.

Kitu ambacho kinanipa motisha kazini zaidi ni kwa kuwa naipenda kazi yangu na roho yangu yote. Hiyo ndiyo motisha ya kwanza inayo ni saidia kazini. Motisha ya pili ni kuwa nina wasaidizi wazuri, nina ushirikiano na usaidizi na wenzangu ambao tunafanya nao kazi. Hiyo ni motisha ya kutosha ya kufanya kazi vizuri.

Natumia kompyuta zaidi kwa sababu kompyuta ndio inanisaidia kufanya kazi yangu kwa urahisi na kwa uharaka zaidi kuliko simu kwa maana kompyuta ina data mingi na inafanya kazi kwa uharaka sana kuliko kitu kingine chochote.

Kazi za dharura huwa kwanza na viweka kipaumbele kuliko kitu kingine chochote. Nikiwa na kazi ya dharura huwa naipa wakati wake mwafaka na huwa naiweka kipa umbele nakishugulikia sasa na sasa hivo. Naishugulikia saiyo saiyo ndo niimalize kabisa. Ndiyo nisiwache kazi ambayo sijaifanya. Kazi ya dharura naifanya kwa haraka sana.

Huwa naoga mara mbili kwa siku. Nikiamka asubuhi, kabla ya kwenda kazini, huwa naoga vizuri, ndiyo nayetoka naenda kazini. Na baada ya siku ndefu, huwa naingia bafuni, naoga, ndiyo niweze kulala kwa amani na vizuri.

Shughli zangu za wikendi huwa ni kidogo tu sana huwa sina shughli nyingi wakati wa jumamosi huwa siendi mahali faa kuflani au kukunywa kahawa huwa nakaa nyumbani naona televisheni naona filamu na hivyo tu ndo huwa naka wikendi nasafisha nyumba sina mambo mengi na kupumzika tuu hakuna mambo mengi.

Napenda kununua vitu vya kurembesha nyumba zaidi. Huwa na jipata nikiwa mjini na tembea tembea. Nikiona kitu chochote nzuri cha kurembesha nyumba. Huwa sikosi kukichukua. Ndiyo maana na kipenda sana zaidi kununua vitu za kurembesha nyumba.

Huwa nashugulikia muda kazini vizuri, Maana nikiingia kazini kwanza naangalia nikona kazi gani siku hiyo, huwa napanga kazi yangu kwa orodha mwafaka. Huwa kama nikona kazi mingi ndiyo naanza nayo ikifuatiwa kazi kidogo ndiyo. Ila kazi mingi naiwekea wakati mwingi, kazi kidogo nauwekea wakati kidogo.

Kila napo taka kustarehe, huwa naenda kwa bustani ya kustarehe ama kwa hoteli nzuri na starehe vizuri na nunua kahawa yangu nakunywa polepole nikiangalia madhali ya ile hoteli, hivyo ndivyo mimi huwa nastarehe, hivyo tu.

Ndiyo, napenda kupika. Kupika ni kitu cha maana sana kujua kufanya. Maana kujipikia, ndiyo jambo la muhimu sana kuliko kupikiwa. Kujipikia, kukuzuia na vitu vingi sana kama kukula chakula chafu. Ndiyo, ni vizuri kujua kupika na kujipikia.

Hekima ya kukana wenzangu vizuri, hekima ya ushirikiano na hekima ya upendo na kushirikiana pamoja na wenzangu. Hiyo ndiyo hekima ambayo nimejifunza kwa hii maisha. Hakuna kitu ambacho kinakuja rahisi, kila kitu ni bidiimaishani. Bidii bidii ndio ambayo nimejifunza tena.

Ndiyo, napenda kusafiri na ramani maana saa ingine unapata unapotea barabara unapotea njiani hujui mahali ambapo unaenda na labda wakaazi wa hapo hawakai watu wazuri ama hamna wakaazi ndio maana ya ramani na kukua na ramani utajisaidia.

Ndiyo naishi mahali ambapo nilizaliwa, kwa maana nimeishi hapa mahali nimezaliwa kwa muda wa miaka ishirini na bado sijachoka nitaendelea kuishi maana nakupenda sana na nimekuzoea sana Ndiyo maana nakupenda sana sana.